Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda mtu ambaye anaweza kusema ukweli hata kama ni mgumu na anaheshimu maoni ya watu wengine. Pia napenda watu wanaojali, wanaosaidia bila kulazimishwa na wanaojua kusikiliza. Mtu akiwa na moyo wa kusaidia na anathamini muda wa wengine huwa inanipa amani na kunifanya nijisikie vizuri kuwa karibu naye. Tabia kama hii hujenga mahusiano mazuri kazini, nyumbani na hata katika jamii kwa ujumla.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga shughuli zangu mapema ili nihudhurie mambo yangu kwa wakati unaofaa. Kuwahi hunisaidia kuwa mtulivu, kufanya maandalizi vizuri na kuonyesha heshima kwa muda wa watu wengine. Ingawa wakati mwingine, kuna hali zisizo tarajiwa, zinazoewa, kusababisha ama kuchelewesha. Mimi hujitahidi sana kuhakikisha hilo halitokei mara kwa mara. Kwangu, kutumia muda vizuri ni jambo la muhimu sana, kwa sababu huleta nidhamu, uwajibikaji na ufanisi katika kazi na maisha ya kila siku.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema. Kuamka asubui hunipa muda wa kupanga siku yangu vizuri na kuanza kazi nikiwa na nguvu na mawazo yaliyotulia. Asubui huwa kimya na husaidia mtu kufikiria kwa makini kabla ya shughuli nyingi kwanza. Kulala mapema hunisaidia kupata usingizi wa kutosha jambo linalo imarisha afya ya mwili na akili. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kudumisha ratiba nzuri na kuwa na siku yenye mafanikio.

Napenda mbwa zaidi kuliko paka. Mbwa ni wanyama wa uaminifu sana na hupenda kuishi karibu na binadamu. Wananifanya nijisikie salama kwa sababu wanaweza kulinda nyumba na pia kutambua watu wageni kwa haraka. Pia napenda jinsi mbwa wanavyopenda kucheza na kufuata maelekezo. Ingawa paka nao ni wanyama wazuri na watulivu, mimi huvutiwa zaidi na tabia ya mbwa, ya kuwa rafiki, mtiifu na mwenye upendo wa familia.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye tovuti na programu zinazotoa habari, elimu na burudani kwa lugha ya kiswahili. Mara nyingi huitumia video hizi kujifunza mambo mapya kupata burudani au kufuatilia habari za jamii na mazingira yanayonizunguka. Kutazama video kwa njia hii, kunanisaidia kuelewa zaidi mambo mbalimbali na kunafanya niwe na mwanga ma kufanya maamuzi sahihi, katika, kazi na maisha yangu ya kila siku.

Ninatumia simu yangu kila siku kwa muda wa saa kadha, hasa kwa mawasiliano na kupata habari. Mara nyingi huitumia kuwasiliana na familia na marafiki, kusoma habari za mtandaoni na kujifunza mambo mapya. Programu zinazatumia zaidi ni mawasiliano, kusoma habari na kutazama vipindi vya elimu. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana. Haikuwa na kazi nyingi kama za sasa. Lakini ilinifurahisha kwa sababu niliweza kuwasiliana kwa urahisi. Simu inanisaidia sana katika maisha yangu kwa kunirahihisha kazi, mawasiliano na upatikanaji wa tarifa muhimu. Hata hivyo nahisi muda mzuri wa kuzima simu ni jioni au kabla ya kulala. Ili nipumzike, nitafakari siku yangu na nipate usingizi mzuri bila usumbufu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipa utulivu wa muda wa kupanga mambo yangu vizuri. Nikiwa nyumbani, naweza kuzingatia kazi bila kelele nyingi au misuko-suko ya nje. Pia, inanisaidia kuokowa muda kwa kusafiri na gharama zinazo husiana na usafiri. Napenda mazingira ya nyumbani kwa sababu ninaweza kupanga ratiba yangu kwa urahisi na kuchukua mapumziko mafupi inapobidi. Hata hivyo, ninahakikisha inajiwekea nidhamu kama kuanza kazi kwa wakati wa kutenga muda wa kupumzika ili isiingiliane na maisha ya kifamilia.

Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu yana manufaa mengi kwa afya. Hunipa nguvu na hunisaidia kujisikia ni meshiba. Hasa ninapokunyo asubuhi au kabla ya kulala. Pia napenda ladha yake na jinsi yanavyoweza kuchanganywa na vyakula vingine. Maziwa hunisaidia kuimarisha mifupa na mwili kwa ujumla. Hivyo ni sehemu muhimu ya lishe yangu ya kila siku.

Kwa mtu anayeanza kazi, ningeweza kumpa ushauri wa kuanza kuweka nidhamu ya muda na kupanga kazi kwa ufanisi. Ni muhimu kujiandaa vizuri, kuuliza maswali pale unapohitaji mwongozo, na kujifunza kutoka na wenzako wenye uzoefu. Pia, kumbuka kuthamini kila nafasi na kufanya kazi kwa bidii. Kwani mafanikio hutoka hatua ndogo ndogo. Usihofu kufanya makosa, bali uyatumie kama fursa ya kujifunza. Kwa kufanya hivi, mtu anayeanza kazi anaweza kujenga msingi mzuri, uaminifu kazini na kuendelea kupiga hatua kikamilifu katika maisha yake ya kazi.

Kinachofanya nifurahi sana ni kuwa na familia na marafiki karibu nami. Nilipokuwa pamoja na wao, hasa tukiwa shuguli za pamoja kama kucheka, kuzungumza, au kusherekea mafanikio madogo, moyo wangu huu zidi kufurahia. Pia kufanikisha kazi au miradi, nilioweka lengo, huniletea furaha kubwa. Kila mara ninaposhirikiana na wengine kupata uelewa na kuona matokeo mazuri huwa nafurahi sana. Furaha hi hunitoa moyo na kunifanya nishirikiane zaidi na dunia inayonizunguka.

Shughuli ni nayopendezwa nayo zaidi ni kufanya kazi za teknolojia na kompyuta. Napenda kuunda programu, kutengeneza miradi ya kijitajili na kujifunza mbinu mpya za kufanikisha kazi hii. Shughuli hii hunipa furaha, kuchangia ubunifu wangu na huni saidia kujenga ujuzi ambao ni muhimu kwa siku za usoni. Pia napenda kushirikiana na wengine, katika miradi hii kwani hutoa fursa ya kujifunza, kutoka kwa wengine na kupata matokeo bora. Kufanya kazi hii ni nayo pendezwa nayo, kuna nifanya na jisikie na furahi, chenye ujasiri na kufanya na motisha ya kila siku.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa nguo zinazofunika mwili kama shati zenye mikono mirefu na suruali ndefu. Pia napenda kutumia kofia na miwani ya jua ili kulinda uso na macho yangu. Kila ninapokuwa nje, ninahakikisha kutumia mafuta ya kupaka ngozi yenye kinga ya jua ili kuzuia madhara ya kuungua au kuzeeka mapema kwa ngozi. Pia napendelea kukaa kwenye vivuli pale inapowezekana, hasa wakati wa saa za jua kali mchana. Njia hizi hunifunza afya na kunifanya nijisikie salama na mtulivu wakati wote wa mchana.

Mazingira ya kazi huwa mazuri ninapo kuwa na wenzangu ambao nashirikiana, kuzungumza kwa heshima na kusaidiana. Pia ni muhimu kuwa na nafasi safi na iliopangwa vizuri ambapo kila kitu kiko mahali pake. Mazingira yenye mwanga mzuri hewa safi na vifaa vinavyo saidia kazi huufanya kazi kuwa rahisi na ya kufurahisha. Vile vile kuwa na musimamizi wa kuelewa na kusaidia huongeza morali na ufanisi. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi hunifanya nijisikie furaha, motisha na nguvu ya kufanya kazi kwa ufanisi.

Kwa ujumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi, hasa pale mjadala unapokuwa wa heshima na wenye lengo la kuelewana. Mazungumzo ya siasa, huni saidia kufahamu mitazamo tofauti, haki za raia na wajibu wa viongozi katika jamii. Hata hivyo, sipendi mabishano, makali au mazungumzo yanayoleta magawanyiko. Napendelea kusikiliza hoja, kuuliza maswali na kujifunza kwa utulivu. Kwangu, siasa zinapaswa kujadiliwa kwa busara ili kuchangia maendeleo na amani katika jamii.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Maranyingi huchaji asubui kabla ya kuanza shughuli ili kuhakikisha kifaa kiko tayari kwa kazi zangu zote za siku. Wakati mwingine ikiwa nimetumia sana huchaji tena, mchana au jioni. Kuhakikisha kifaa changu kimechajiwa, kuna nisaidia kuepuka usumbufu, kupoteza muda au kushindwa kufanya kazi muhimu. Kwa hivyo kuchaji kifaa kwa utaratibu ni sehemu ya nidhamu yangu ya kila siku na kunisaidia maisha yangu ya kazi na mawasiliano kuwa rahisi na yenye ufanisi.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza huwa kupanga ratiba ya siku na kuangalia majukumu muhimu zaidi. Hii husaidia kuamua ni kazi gani, zinazohitaji kipaumbele, cha haraka na ni zipi zinaweza kufanywa, baadaye. Pia, napenda kuangalia vifaa na vyenzo zinazohitaji kuhakikisha kila kitu, kiko tayari kabla ya kuanza. Kila mara, huanza kazi ndogo zinazoweza kukamilika haraka ili kujenga msukumo na motisha. Kwa kufanya hivi, siku yangu ya kazi inakuwa na mpangilio mzuri. Ufanisi huongezeka na napata hisia ya kuridhika nikiwa nimefanikisha jambo la mawazo kwa ufanisi.

Mimi huenda maktabani mara chache kwa mwezi, lakini kila wakati ninapoenda huwa na mpango wa kutafuta vitabu au vienzo zinazohusiana na masomo na kazi zangu. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata maarifa mapya, kusoma kwa utulivu na kufanya tafiti mbali mbali. Mara nyingine huenda pia kupata mahali pa kusomea kimia au kupata wazojipia kutokana kwa vitabu na majarida. Nikiwa maktabani ninahisi utulivu, furaha ya kujifunza na motisha wa kuendelea kuongeza ujuzi wangu.

Nina kipawa cha teknolojia na kompyuta. Napenda kufanyia kazi miradi ya kidigitali, kuunda programu na kutumia mbinu za kisasa za teknolojia kutafuta matatizo. Kipawa hiki hunisaidia kwa ubunifu, kushirikiana na wengine na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Pia, napenda kusaidia wengine, kuelewa teknolojia na kuona matokeo mazuri ya kazi ya pamoja. Kwa kufanya kazi kwa kipawa changu, inahisi kuridhika, motisha na furaha ya kweli. Kwani ninaona matokeo ya juhudi zangu yakiibua mafanikio.

Ndiyo, marachache huweka picha zangu, mtandaoni, lakini kila wakati ninafikiria sana kuhusu usalama na faraga. Napenda kuhakikisha picha zinazo ekwa ni salama, hazionyeshi tarifa muhimu za kibinafsi na zinafaa kwa umma. Picha hizi maranyingi huonesha matukio ya furaha, familia au mandhari nzuri niliyo ya pata. Hata hivyo, spendi kushirikish kila kitu kwa sababu ni muhimu kulinda maisha yangu binafsi. Pakufanya hivyo, ninaweza kushiriki furaha yangu na marafiki kwa heshima na usalama.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza, kushirikiana, chakula na kufanya shuguli za pamoja. Mara nyingi, kukaa pamoja jioni au weekendi, tukibalilishana mawazo, kucheka na kusimulia matukio ya siku. Pia hupenda kusaidiana katika kazi za nyumbani au kupanga mipango ya kifamilia. Muda huu hunipa furaha, amani na kunifanya nijisikie nipo mahali sahihi. Kuwa na familia karibu hunipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya kila siku na hunikumbusha u muhimu wa mashirikiano na upendo.

Jambo muhimu kwangu katika dini ni imani na maadili mema. Nina amini kufanya mema kusaidia wengine na kuwa mwaminifu kuchangia furaha na amani ya maisha. Pia kusali au kutafakari kuna nisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuelewa zaidi juu ya wajibu wangu katika jamii. Dini, pia hunitia moyo kuheshimu wengine kushirikiana na kuishi na binadamu. Kwa hivyo, ni maadili mema ni msingi wa maisha yangu na kufanya nijisikie dhibiti na mwanye furaha kila siku.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Hasa pale masasisho mapya yanapotolewa. Kwa kawaida, hakuwaga masasisho angalau mara moja kwa mwezi, ili kuhakikisha kifaa kinafanya kazi vizuri na kwa usalama. Masasisho, hunisaidia kurekebisha hitilafu, kuboresha utendaji na kuongeza ulinzi wa taarifa zangu. Wakati mwingine husasisha mara moja, ninapopata taarifa ya umuhimu wake. Kufanya hivi, hunipa amani ya akili na kunahakikisha vifaa vyangu vinaendelea kuwa na ufanisi katika kazi za kila siku.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na wenye ushirikiano mzuri. Majirani wengi ni wakarimu na wako tayari kusaidiana wakati wa shida au sherehe. Pia, mtaa una mazingira safi na salama. Jambo, linalofanya iwe mahali pazuri pa kuishi. Kuna huduma muhimu karibu kama maduka, shule na barabara zinazopitika kirahisi. Zaidi ya yote, ninapenda hali ya amani inayofanya nijisikie nyumbani kila siku.

Ndio, napenda kuoga kwa maji moto hasa asubuhi au baada ya siku ndefu. Maji moto hunisaidia kuondoa chovu wa mwili, kulegeza misuli na kunifanya nijisikie mtulivu. Pia hunipa muda wa kutafakari kwa utulivu na kuanza au kumaliza siku. Nikiwa na amani ya akili. Wakati wa baridi, kuoga na maji ya moto hunifanya nijisikie mwenye faraja na afya njema. Hata hivyo, napenda kuhakikisha sifanyi hivyo kwa muda mrefu ili kulinda ngozi na kutumia maji kwa uangalifu.

Ninapenda kufanya kazi kwa njia zote mbili kutegemea aina ya kazi iliopo. Nkifanya kazi pekee yangu, hupata muda wa kutosha wa kufikiri kwa utulivu na kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu. Hali hii, hunisaidia kupanga mawazo na kufanya maamuzi kwa haraka. Lakini ninapofanya kazi na wengine hupata mawazo mapya na uzoefu tofauti unaosaidia kuboresha matokeo ya kazi. Ushirikiano huu hunifanya nijifunze zaidi, kuongeza ufanisi na kujenga mahusiano mazuri kazini. Kwa ujumla, naona kazi ya pamoja na ya mtu mmoja, moja, zote zinafaida zake.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa video nyumbani. Huufanya kazi kama kinga ya nyumba na kunipa amani ya akili. Nikijua kila sehemu muhimu inafuatiliwa. Huusaidia pia kufuatilia wageni au wageni wasiofahamika na huakikisha familia yangu na mali ziko salama. Kwa kutumia mfumo huu, ninaweza kukagua rekodi ikiwa kuna jambo lolote la muhimu. Zaidi ya yote hufanya nijisikie huru bila hofu na kunisaidia kudumisha usalama wa kila siku na kwa urahisi na ufanisi.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya karibu na familia na marafiki, tunakula pamoja, kucheka na kushirikiana hadithi za furaha za mwaka uliopita. Pia hupenda kupata zawadi ndogo ndogo zinazoonesha upendo wa watu walioko karibu nami. Kwa baadhi ya nyakati, hupanga sherehe ndogo nyumbani au katika sehemu tuliochagua ili kufurahia kwa utulivu na amani. Sherehe hizi hunisaidia kujisikia maalum, kushukuru maisha na kuimarisha mahusiano mazuri na wapendwa wangu.

Mafanikio ninayo yadhamini zaidi kazini ni pale napo kamilisha kazi kwa ufanisi na wakati. Napenda kuona matokeo ya juhudi yangu ya kiwasaidia wenzangu au kampuni kufanikisha malengo yake. Pia napenda mafanikio yanayo husiana na kujifunza ujuzi mpya au kushirikiana kikamilifu na timu. Jambo linaloongeza motisha na furaha. Mafanikio haya, huu nifanya nijisikie stahiki kuongeza uhakika na uwezo wangu na kunipa hamsa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza haraka na kuelewa mambo mapya kwa urahisi. Uwezo huu ungenisaidia kuboresha kazi yangu kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kufanya maamuzi bora. Pia, ungeongeza kujiamini na kunipa nafasi ya kusaidia wengine kwa ufanisi zaidi. Kuwa na uwezo huu, kungefanya maisha yangu ya kila siku yawe rahisi, yenye maendeleo na yenye matumaini ya mafanikio ya muda mrefu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Ziara hizo zilikuwa za kuvutia sana na zenye utulivu mkubwa. Nilifurahia kuona maji yakitiririka pole pole, kusikia sauti asili na kuhisi hewa safi. Mandhari hiyo ilinisaidia kupumzika akili na kuondoa msongo ya mawazo. Pili hunifanya kudhamini uzuri wa mazingira na muhimu wa kulinda vyanzo vya maji. Kila ninapo kumbuka safari hiyo, huhisi amani na furaha na ningependa kurudi tena siku zijazo.

Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni kitabu cha hadithi za kihistoria kutoka kwa mpendwa wangu. Nilifurahi sana kwa sababu kilinipa nafasi ya kujifunza, mambo mapia na kuniburudisha. Kitabu hiki kilinisaidia pia kukuza hamu ya kusoma na kuongeza ujuzi wangu waluga. Kila nilipo kisoma, nilihisi furaha, msisimuko na shukurani kwa mtu alyenipa zawadi hiyo. Zawadi hii haina dhamani ya kifedha pekee, bali pia dhamani ya kumbukumbu na hisia nzuri ambazo zinaendelea kuniunganisha na watu wanaonipenda.